Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ugali na samaki wa kukaanga. Ugali mzito unawomabatana na samaki wa maji baridi kama sangara au kambale. Pamoja na mboga mboga za majani kama mchicha matenbele mamboga au mnafu. Ukiongezea na amaziwa ya magndo yaliyo ya baridi sana.